Ndiyo, mimi ninapenda kucheza ngoma. Uchezaji wa ngoma unahitaji ubunifu fulani. Huwezi cheza tu ngoma juu inachezwa. Inafaa uwe ujifunze, mbaka ukuwe mtaalamu. Na uchezaji wa ngoma ni poa sana kwa sababu inafanya akili yako iweze kufikiria. Unakuwa mbunifu. Na uchezaji wa ngoma, ukicheza ngoma watu wanafurahia, watu wanajiachilia, na watu wanasherekea. Kwa hivyo, mimi napenda kucheza ngoma.

Ndiyo, mimi ninapenda kupiga picha. Kupiga picha kwangu ni njia moja ya kujieleza. Ninaweza kueleza hisia zangu. Naweza kueleza hadithi. Naweza kueleza pia mambo ambayo singeweza kuyasema kwa maneno. Kwa hivyo, kupiga jipicha kwangu, naweza kueleza hizo vitu hisia hadithi. Na pia kujipiga picha kwangu kunaniletea kumbukumbu hizi picha nikiangalia siku zijazo. Nitakuwa na maneno ya kuelezea ama matukio ya kuelezea kuhusu hizo picha. Tunaweza kufurahia kuelezea tuli hiyo picha. Tutakuwa tunakumbuka tulifanya nini. Hiyo ilikuwa siku gani tulisherehekea. Kwa hivyo inaleta kumbu kumbu. Kwa hivyo mimi napenda kupiga picha. Na natumia simu yangu kupiga picha ama kamera.

Timu ambayo ninaufuatilia sana ni Manchester United Manchester United tumekuwa na coach ya mpya ambayo ni Michael Carrick na amefanya kazi mzuri. Tare kumi na saba januari tulicheza na Manchester City na tuliwa piga mbili kwa sufuri. Timu ya Manchester United ninaufuatilia na mekua nikifuatilia tangunikiwa mdogo naupenda sana.

Kenye ninafanya ili kulinda mazingira ni kwamba ninapanda miti. Miti ni muhimu sana katika mazingira. Inafanya mazingira ikuwe vizuri, ikae vizuri. Na tena inalinda inalinda mchanga. Kitu kingine nafanya ili kulinda mazingira ni kurejesha maplastiki na vichuma. Huwa nakusanya, halafu napeleka kwa kampuni, warejeshe, waunde vifaa zingine. Kitu ingine ninafanya kulinda mazingira ni usafi. Usafi ni kitu cha maana, usafi unazuia magonjwa, ili tuweze kuwa na mazingira mazuri, lazima kuwe na usafi. Kwa hivyo, usafi ni kitu ya maana. Huwa tunafanya usafi katika kijiji chetu kila baada ya mwezi moja. Tunasafisha mtaa wote na huo umetusaidia kupunguza magonjwa na hivo ndo mi hufanya ili kulinda mazingira.

Wakati wa baridi kali nahakikisha nimevaa vizuri, nimevaa sweta mzito na nguo mzito, nimevaa soksi, nimevaa glavsi. Na pia kenye nafanya kwa wakati wa baridikali ni ninakunywa vinywaji joto kama chai moto, kama kahawa moto na iyo ina nisaidia ili nisishikwe na homa wakati wa baridi kali pia nahakikisha nimewasha moto kwenye nyumba yangu nikiwasha moto unaleta ule joto kwenye nyumba kwa hivyo vitu nafanya wakati wa baridi.

Mambo mapya napenda kujifunza kupitia mtandao, mtandao wa youtube, naingia huko ninasoma, ninapata vitu kadhaa kuhusu ile mambo najifunza. Naingia kwenye google pia najifunza hiyo mambo mapya. Mambo mapya pia najifunza kwa kusoma vitabu, ndiyo, nasoma vitabu pia. Kwa hivyo, vitu mapya najifunza pia kwa kujifunza kutoka kwa wengine, naangalia vyenye wengine wanafanya, alafu ninawaiga, ninafanya pia. Kwa hivyo, najifunza mambo mapya kupitia mtandao kwenye YouTube, Google, pia kwa kusoma vitabu. Na pia najifunza mambo mapya kwa kuzingatia yale wengine wanafanya. Naangalia wale wamefanya vizuri mbele yangu ninawaiga vyenye wanafanya.

Ndio ninapenda hesabu kwa sababu hesabu ni muhimu sana katika mafanikio na zaidi kwa kujenga msingi dhabiti katika hesabu. Pia inafungua fursa nyingi za kazi na kukuza study muhimu za maisha. Kwaivo napenda hesabu tena kwa sababu inanisaidia kupima kulinganisha na kutathmini idadi kwa usahihi hesabu ninaupenda sana kwa sababu ni utu wa mgongo wa sayansi, uhandisi na teknolojia. Shuleni nilikuwa napenda hesabu sana, nilikuwa mwanafunzi bora. Na imeniwezesha kuwa na maendeleo katika nyanja mbali mbali, katika maisha yangu. Na imeboresha ubora wa maisha yangu, kwa hivyo ninapenda hesabu sana.

Mimi napenda upepo kwa sababu upepo ni halisia. AC inatokana na teknolojia lakini upepo ni wa halisia. Na ninaupenda kwasababu, aji hewa ina iko na hewa wasafi. Upepo iko na hewa safi. Inapunguza utegemezi wa mifumo ya AC, huwezi tumia upepo haitumii mifumo, haitumii teknolojia. Haitumii stima. Na pia upepo inaongeza faraja ya mazingira ya ndani. Ukiwa kupigwa na upepo unasikia kabisa uko, uko safi uko, uko yani ile uhalisia. Lakini AC pia ni mzuri, lakini siipendi vile natumia hii AC wakati kuna joto kali. Lakini wakati wa kawaida kama kuna upepo natoka nje napigwa na ile upepo yaani ile hewa safi ya uhalisia, kwahivyo mimi napenda upepo.

Kinywaji ambacho napenda kunywa asubuhi ni maji. Kila asubuhi nikiamka ninakunywa glasi mbili ya maji. Maji inasaidia mwili wangu kuondoa uchafu ama kuondoa mabaki ya uchafu mwilini kwa njia ya mkojo ama pia kwa njia ya jasho. Nikikunywa maji mingi unapata ya kwamba ninaenda kujisaidia msalani mara kadhaa. Kwa hivyo inamaanisha nikikunywa maji mingi ninatoa uchafu kupitia mkojo. Maji pia naupenda kwa sababu inapunguza uchovu mwilini mwangu. Nikikunywa maji najihisi, niko sina uchovu vile. Pia maji pia ninaupenda kwa sababu inasaidia kuzuia magonjwa. Kama vile sarakati za saratani ya tumbo ama ile ugonjwa wa mkojo. Na pia inaosha figo pia. Kwa hivyo ninapenda maji asubuhi kwa sababu ya hayo manufaa.

Mimi napendelea viatu vya ngozi halisi. Kwanini napenda viatu vya ngozi halisi? Sababu ni vinadumu kwa muda mrefu. Sio kama viatu zingine. Viatu vya ngozi pia navipenda kwa sababu vinalinda mguu wangu. Tofauti na viatu vya plastiki au viatu vya kitambaa kigumu viatu vya ngozi halisi inalinda ngozi yangu vizuri na inazuia maji. Kuhatarisha mguu wangu. Pia viatu vya ngozi navipenda kwa sababu ni vile unahisi vizuri ukivivaa. Tofauti na viatu vingine. Navipenda pia viatu vya ngozi kwa sababu kiuchumi inanisaidia kutonunua viatu mara kwa mara. Kwa sababu inadumu kwa muda mrefu kiatu kimoja ya ngozi halisi naweza vaa miaka mitatu na zaidi kwa sababu inadumu. Ngozi yake ni ngumu. Pia navipenda viatu vya ngozi kwa sababu havijawahi kuwa, yani vinakuwanga kila fashion ikikuja ama viatu vingine viatu vya ngozi havijawahi kuwa out of fashion. Kwa hivyo napendelea viatu vya ngozi halisi.

Chakula ambacho nakipenda ni chapati madondo. Chapati madondo huku Kenya ni chakula cha kawaida. Watu wengi wanapenda kwa sababu kila mtu anaweza nunua, si ya bei ghali. Unaweza pata chapati na shilingi kumi, kwingine unapata na ishirini. So kwa hivyo unaona ukiwa na shilingi mia moja, umekula na umeshiba. Ninapenda chapati kwa sababu ninaweza pata mahali popote. Kila mahali chapati inapikwa madondo inapikwa. Naupenda kwa sababu naweza pata mahali popote. Napenda pia chapati madondo kwa sababu ni chakula kitamu sana. Ni kitamu halafu iko na ladha tamu naupenda pia chapati na madondo kwa sababu iko na ladha halafu inashibisha, ukikula inashibisha tumbo hautahisi njaa haraka. Kwa hivyo naupenda chakula chapati na madondo.

Mimi ninapenda kuandika kwa kompyuta kwa sababu kompyuta huifadhi data zangu. Kompyuta unweza kuivadhi picture zangu, video zangu, muziki zangu na file zangu. Na pia vile vitu nimeandika kompyuta inaivadhi. Lakini kwa kuandika kwa mukono, icho kitapu kinachapotea ama kiraruliwe na utapata ivadhi. Pia naupenda kompyuta kuandika kwa kompyuta kwa sababu kompyuta ni raisi na eza tumia emaili kwa rafikizangu ama kwa kazi yangu. Pia kompyuta ni raisi kuliko kuandika kwa mkono. Kwa hivyo mi napenda kutumia kompyuta kuandika.

Dukani ninapenda kwenda jumamosi wakati niko nyumbani. Dukani tunaenda na watoto wangu na hiyo siku ya jumamosi ni siku nzuri. Tunayopenda kwa sababu tuko na muda wakununua vitu ambavyo tunahitaji. Tunaenda kununua nguo na kile ambacho tunahitaji. Hii ni siku mzuri kwa sababu hakuna haraka. Hakuna harake ya kwenda kazi ama haraka ya kwenda shule, kwa hivyo siku ambayo napenda kwenda madukani ni siku ya jumamosi.

Afya nzuri ni muhimu kwangu na jamii yangu. Na vitu ambavyo ninafanya ili niweke afya mzuri ni nakula vizuri. Ninakula matunda kwa wingi alafu nakula chakula ambacho hakina kemikali nyingi. Kitu kingine nafanya ili niwe na afya mzuri ni kwamba nakunywa maji. Nakunywa maji sana, lita kama tatu kwa siku. Kwa sababu maji husaidia mwili wangu kuosha uchafu na mwili wangu kuwa na afya. Kitu ingine nafanya ili kuweka afya mzuri ni nafanya mazoezi. Mazoezi inasaidia damu kutembea vizuri katika mwili. Kufanya mazoezi pia inasaidia mwili kuwa imara na kuwa na nguvu. Kwa hivyo hivyo ndo vitu mimi nafanya ili niwezo kuweka afya mzuri.

Ndiyo, mimi napenda kulima bustani. Kwa sababu, ninaweza kuzalisha mazao ya aina mbalimbali, aina mbalimbali ya matunda, ya mboga. Na hizi matunda husaidia mwili wangu kuwa na afya mzuri na kuzuia magonjwa pia. Mboga pia iko na vitamini ambayo inafanya mwili wangu kuwa naafya nzuri. Kwa hivyo, mimi napenda kulima bustani.

Ndiyo, ninapenda kuvaa saa kwa sababu inanisaidia niwe na nidhamu ya muda. Na naweza kuepuka kuchelewa kazini na nikuwe kwenye miadi. Jambo lingine ambalo inanifanya nivae saa ni kwamba iko na urahisi na uhakika. Kando na simu, saa iko mikononi wa muda wote na haihitaji kuwashwa au kutolewa mfukoni mara kwa mara. Ninapenda kuvaa saa pia kwa sababu inaongeza mvuto na aiba ya mavazi yangu na inaweza kuonyesha ladha ya venye nimevaa. Saa pia na upenda kwa sababu ina nisaidia kujua muda kwa urahisi. Hivyo naweza kupanga ratiba yangu vizuri.

Usiku kabla sijalala, ninafanya maombi ya shukrani. Ninashukuru maulana kwa mambo yote ambayo yamefanyika siku mzima. Ninashukuru kwakuwa na uhai. Na pia kenye nafanya usiku kabla nilale, ninaandika ratiba yangu ya siku ifuatayo. Naandika kila kitu ambacho ninafaa kufanya siku inayofuata. Na imenisaidia sana, niwe na nidhamu na imenisaidia pia kufuata saa vizuri.

Ndiyo, mimi ninapenda kupika kwa sababu niko na uhuru wa kupika chakula chochote ambacho ninataka. Pia ninapenda kupika kwa sababu ninakuwa mbunifu. Ninajaribu kupika chakula aina tofauti tofauti. Ninajaribu kutumia resipe tofauti tofauti. Na hiyo pia imenifanya nikuww mbunifu. Kupika pia napenda kwa sababu inanisaidia kutuliza mawazo, inanisaidia pia nikuwe na muda mzuri kwa sababu, kupika pia inasaidia ukuwe mchangamfu, unaweza kuchangamka, na kupika pia ni kuzuri kwangu kwa sababu ninaweza kulisha watu na watu wanafurahia kukula chakula changu.

Sinema, ninapenda kuenda marambili kwa mwezi. Sinema, naupenda sana kwa sababu, ninaweza kutuliza akili, naweza kuangalia vitu vipya, najiburudisha. Na sinema niliamua kuenda marambili kwa mwezi ili niweze pia kutuliza akili na kutuliza mawazo baada ya kazi. Sinema ninaenda na rafiki yangu na tunafurahiana sana. Kwa hivyo tumetenga jumamosi mbili ya kuenda iyo sinema na tunafuraia sana. So sinema mimi uenda marambili kwa mwezi.

Ndiyo, mimi nimefanya kazi za kujitolea mara kadhaa. Nimewahi saidia kufanya usafi mtaa wetu na nilifurahi sana kusaidia watu. Kazi ya kujitolea si rahisi kwa sababu watu wanakuona ni kama unajipendekeza, ama wanakuona vibaya, ama wanaona ni kama unalengo fulani. Lakini, mimi nilijitolea kufanya hiyo kazi na nimeona watu wengi pia wamekuja. Wamekuja tunsaidiana wote, wamejitolea pia. Kwa hivyo, mimi nimefanya kazi nyingi za kujitolea na nitaendelea pia kufanya. Na kusaidia watu ni kuzuri, kazi ya kusaidia watu ni vizuri sana. Na kusaidia watu pia, watu pia wanaweza kufurahi na mnaweza kukaa pamoja.

Lugha ambayo ningependa kujifunza sana ni lugha ya spanish. Haa hii luga ninapenda sana sielewi vile. Haa nimekua nikitazama filamu nyingi. Filamu nyingi ambazo wanaongea spanish na ninapenda venye wanatamka maneno. Na ningependa sana kujifunza hilo lugha, lugha ya spanish.

Naupenda sana juisi ya maembe. Juisi ya maembe ni tamu sana. Alafu ikona fitamini E na fitamini C. Ambayo ni muhimu sana kwa mwili wangu. Inaimarisha kinga katika mwili wangu. Iko na potashiamu. Inayoweza kusaidia macho yangu pia na maginishamu. Alafu pia juisi ya matunda ya embe ama maembe. Ikona antioksidenti ambayo inasaidia mwili wangu kuondoa magonjwa sana sana ya uvimbe na juisi ya maembe naupenda sana kwa sababu ni tamu.

Mimi ninapenda kuchora. Kuchora ni muhimu sana kwangu kwa sababu ninaweza kuwasilisha ujumbe, kupitia uchoraji, kupitia picha na bila maneno. Iyo picha nimechora inajiongelea bila maneno yoyote. Pia kuchora ni muhimu, ninapenda kwa sababu ninaweza pia kuwa mbunifu ninaweza kuchora aina tofauti ya vitu, ninabuni vitu tofauti. Na pia kuchora naupenda kwa sababu inaniletea zile kumbukumbu. Siku zijazo naangalia picha ambazo nilichora. Na nitakuwa na kitu cha kuelezea kusema hii nilichora wakati fulani, tulikuwa na nani, kulikuwa na nini. Kwa hivyo mimi ninapenda kuchora.

Ndio, mimi nimewahi kufuga mnyama. Mnyama ambao nilifuga ni ng'ombe. Nilifuga ng'ombe wa maziwa na ng'ombe huyu amenisaidia sana kwa sababu ananipea maziwa. Na maziwa haya ninaweza kulisha familia yangu. Familia yangu wanaeza kuwa na afya mzuri kwa sababu maziwa iko na protini ambayo inajenga mwili. Pia ng'ombe wamenisaidia nimewafuga na pia iko na pesa kwa sababu nikiuza niliuza ng'ombe kama tatu. Na nilipata pesa mzuri. Kwa hivyo ng'ombe, wanyama ambao nimewafuga kwangu nyumbani ni ng'ombe.

Mimi ninapenda kutembea kwenye msituni. Msituni naupenda kwa sababu ikona ewa safi, kuna miti mingi, kuna upepo ile safi. Msitu nautembea sio mahali kuna wanyama atari wanyama pori msitu ambao kuna miti mingi na watu wengi pia wanapenda kutembea uko. Na upenda kutembea msituni kwa sababu, nikiwa na msongo wa mawazo, nikienda pale natulia tu, naangalia miti, naangalia ndege, wakiimba, na kurukaruka kwenye miti. Inanisaidia pia kutulia, na kukua na hiyo ewa safi, na upepo, upepo ile mzuri. Kwa hivyo, ninapenda kutembea msituni.

Chenye ninapenda kuhusu mtaa wangu ni kwamba mtaa wangu ni pasafi sana. Mtaa wangu hakuna uchafu kwa sababu tunafanya usafi kila wiki ya jumamosi, kila mtu anajitokeza, tunakusanya matakataka zote, tunazichoma, zingine tunazirejesha kwenye kampuni, na mtaa wangu pia ni mzuri kwa sababu iko na hewa safi. Kukiwa na usafi, inamaanisha pia hewa ni safi. Kenye ninapendelea pia kuhusu mtaa wangu ni kwamba tuko na umoja na tuko na upendo. Watu wanapendana, kila mtu anapenda mwenzake na hiyo upendo imetusaidia kukuwa na maendeleo katika mtaa wetu. Kukiwa na shida fulani, watu wanajitokeza, wanasaidiana.

Mimi hupiga picha kila mara. Sina muda wa kusema huu ni wakati wangu wa kupiga picha. Nikienda mahali nahakikisha nimepiga picha ili iweze kunipa kumbukumbu. Kwa hivyo, mimi hupiga picha mara mingi.